Kumbu kumbu yangu ya kwanza kutumia internet ni wakati ambapo kuna kazi nilio kuwa nikifanya niliweza kufanya hiyo kazi kwanjia ya kompyuta na kutumia internet ilikua ni wakati mzuri sana.

Mahali ambapo ninaishi, kuna vitu vingi ambavyo viko katika semu hii, kwanza, watu wengi wanaishi katika semu hii, kuna watu ambao wanafanya kazi, wanafunzi, wazazi, na vitu kama hivyo.

Mahali niliporudi baada ya miaka mingi ni nyumbani nilirudi nyumbani baada ya miaka mingi na nilipata ya kwamba pamebadilika sana hali ya vitu vilivyokuwa zamani imebadilika sana na nilifurahia kuwa nyumbani.

Majirani wanasaidiana sana hapa, kwanza, watu wanaweza kukopeshana vitu kama vile fedha, unga. Na vitu kama vyakula watu hupenda kukopeshana kwa sababu ni nzuri na.

Watu ambao nilimaliza nao jambo fulani pamoja ni watu wengi kuna watu tuliomailiza na wao attachment na kwaiyo ni jambo ambalo ni la kupendezwa kwa sababu ni nzuri mno.

Kuna nyakati ambapo kuna watu ambao huwezi kuwajua lakini wakati ambapo unakuwa na tatizo wanakuja kukusaidia mimi nimewahi kusaidiwa na mtu ambaye sikuwa ninamjua nilifurahia kwa sababu aliweza kunisaidia sana, hata wakati huo.

Kazi ambayo ninaijua imeweza kubadilika sana kwa miaka kwanza, kuna kazi nyingi ambazo watu hupenda kufanya wakati mwingine, ninaweza kutumia muda huo kuwa na nyakati nzuri kuna vitu ambavyo vimeongezeka na vingine vimepungua.

Harufu ambayo ninaipenda zaidi ni harufu ya maua, chakula chenye ladha tamu. Mara nyingi, mimi hupenda kupika chakula ambacho kina harufu nzuri. Kinaeza kuvutia sana wakati ambapo mtu anaeza kupita karibu na mahali ambapo ninakua.

Njia za upole za kumuomba kitu kwa Kiswahili ni kama vile tafadhali au naomba hivyo mtu anaweza kuomba vitu kwa upole na pasipo kuwa na msukumo. Kwaivo mimi huona ni nzuri mno.

Mimi huenda mahali pa ibada, mara moja kwa wiki hupenda kujumuika na watu wengi Jumapili ili ku abudu na kufanya ibada watu hufanya ibada, mara nyingi kwa wiki hasa kama vile maombi, ya katikati ya wiki na vitu kama hivyo.

Kitu cha teknolojia ambacho kinaeza kukasirisha ama kukera ni wakati ambapo unatumia teknolojia kama vile akili bandia na inakupa majibu ambayo inakinzana na ukweli inaweza kukera na kukasirisha.

Mimi ninapenda kula zote, wali na ugali ninapenda kula wali na ugali kwa sababu ni vyakula ambavyo vina ongeza nguvu kwa mwili wa mtu pia, mimi hupenda vitu hivyo kwa jinsi ambavyo ni nzuri.

Mimi ninaweza kutunza nguo kwa njia nyingi mno kwanza kuna wakati ambapo nguo zangu zinakuwa na zinaweza kuwa chafu. Na pia mimi hujaribu kuhakikisha ya kwamba ninafua nguo.

Maneno ya ladha kwa kiswahili ni nyingi mno na yaweza kuwa ni magumu kutafisiri kutoka kwa lugha ya kiswahili hadi kiingereza lakini ninapenda lugha ya kiswahili sababu ni rahisi, watu wengi hutumia na yaweza zungumziwa kila mahali.

Siku kuu ambayo ninaipenda ni mwaka mpya kwa sababu ni wakati ambapo mtu anajipanga unaweza kufikiria vitu ambayo umejaribu ama umeafikia kwa miaka ambayo imepita na mwaka mpya unapoanza.

Jinsi ambavyo ninaeza kutumia pesa zangu za kwanza ambazo nilizipada niliweza kutumia kwa njia ambayo ni nzuri kwanza nilipenda kufanya kazi ambayo ilinisaidia sana kupata hiyo pesa niliweza kutumia kwa njia nzuri na ilinipendeza.

Vipindi vya Kiswahili kwenye runinga, huwa ni nyingi mno. Kwanza, mimi hupenda vipindi ambavyo vinaeleza ama vinafunza watu vizuri kwanza, vinaeza kusaidia kufundisha watoto vitu ama maisha ya kawaida.

Mimi ninapenda kufanya kazi yangu nikiwa peke yangu. Hasa wakati ambapo ninahitaji kufanya kazi na kuwa peke yangu. Lakini wakati mwingine, wakati ninapohitaji kufanya kazi kwa haraka, naeza kufanya kazi na wengine.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi katika maisha yangu ni aina ya kazi kama vile ujenzi napenda ujenzi wa manyumba, barabara, vivukio na vitu vingi.

Watoto wanaocheza na simu, wanaweza kucheza na simu kwa masaa machache, ama kwa wakati mchache. Pia, wanaweza kuwa na usaidizi, ama kupoteza muda. Kwa hiyo, watoto ambao wanacheza na simu, wanaweza kuzungumziwa.

Wakati ambapo nina usingizi, ninaweza kupata usingizi nzuri wakati ambapo nimetulia ama wakati ambapo nimekaa vizuri mimi hupenda kuwa hivyo kukaa sababu inanisaidia kuwa na vitu kama hivyo.

Mimi ninapenda kutembea katika sehemu nyingi kwanza ninapenda kutembea shuleni ama sehemu ya aina fulani mara nyingi hutembea kwa sababu ninapotaka kujibu kufanya mazoezi ama kutulia tu.

Kibanda au hoteli ya mtaa ambayo ninapendelea kula ni nyingi mno kuna kazi ya hoteli ama mtaa ambayo ninapendelea sana kula inaweza kuwa ni nzuri mno pia katika hiyo hoteli au mtaa inaweza kuwa na vitu ambavyo ninahitaji.

Ningependa sana watu wanikumbuke kwa njia nyingi kwanza, ningipenda watu wajaribu kukuwa na muda pamoja na kama kazi fanya kazi kwa pamoja.

Mahali ambapo nilizaliwa ni mahali ama sehemu ambayo ninaipenda sana ninapenda sababu ni mahali nimelelewa na njua watu wengi na watu wengi pia wananifahamu na marafiki wengi katika mahali ambapo nilizaliwa.

Kiswahili cha mjini na cha mashambani kina tofautiana sana kwanza kiswahili cha mjini kinaweza kuwa na mchanganyiko mwingi sana wa lugha na lugha nyingine kama vile kiswahili pamoja na sheng ama kiswahili pamoja na kiingereza. Lakini Kiswahili cha mashambani kina.

Muziki ambao ninaupenda ni muziki wa aina ya Afrobeats ninapenda hiyo muziki kwa sababu ni nzuri na inapendeza mno watu hupenda kuzisikiliza kwa sababu ina ubunifu mkubwa sana.

Katika mji wetu, kuna watu wanaweza kukusanyika sehemu nyingi na kufurahia. Kwanza, kuna sehemu kama vile kanisani, mahali pa ibada, shuleni au katika sherehe, kwa hiyo watu huweza kujumika.

Mimi, ninaweza kulinda faragha yangu mtandaoni kwa njia nyingi kwanza, ninaweza kulinda faragha yangu kwa kutumia muda wangu vizuri kutulia na kuhakikisha ya kwamba yapo mambo mengi ambayo ninaeza kuyaweka kwa sehemu ambayo inastahili.

Kiswahili changu wakati ambapo ninaongea na mzee au nikiongea na rafiki yangu yaweza kuwa ni tofauti san kwanza wakati ambapo ninazungumza na mzee naeza kuzungumza mambo tofauti sana na jinsi ambavyo ninavyofanya.

Utani wa marafiki kwa Kiswahili ni jambo ambalo watu hupenda kulifanya na mara nyingi, mipaka yake ni tofauti sana kulingana na jinsi ambavo watu wanaifanya ninapenda kutaniana na marafiki zangu mara nyingi kwa sabubu ya hiyo.

Iwapo ningetunga kazi ya sanaa, wimbo au filamu ningehusu teknolojia jinsi teknolojia inavyo badilika kwa haraka ama jinsi ambavyo tunaelekea katika nyakati ya artificial intelligence kwa urahisi sana kwa hiyo, ingekuwa ni kuihusu.

Mimi naeza kupata habari kwa njia nyingi kwanza, mimi hupata habari katika mitandao ya kijamii na pia, mimi hupata habari kwa sehemu nyingi kama vile runinga, televisheni na vitu vingi kama hivyo. Kwa hivyo, mimi huona inanisaidia sana.

Wakati mgeni asiyenijua aliponisaidia ilikuwa ni hali ambayo nilipenda kwanza kuna wakati ambapo niliweza kusaidika wakati nilipokuwa na muda huo au wakati huo ilinisaidia sana hasa katika sehemu nyingi.

Sehemu ya mji wetu ambayo ninaijivunia kuwa onyesha wageni ni sehemu ambayo inamandhari nzuri, hewa safi na sehemu ambayo inaonekana kuwa zuri. Niapenda kuwa onyesha kwa sababu ni sehemu kati ya sehemu nyingi ambazo zinaonekana kuwa na uonekano mzuri.

Mandhari yangu kutoka dirishani, naeza kuona vitu vingi miti, naeza kuona sehemu ambayo ina mandhari nzuri mno kwanza, napenda vitu ambavyo vinasaidia kwa nyakati nyingi mno.

Chakula changu ambacho ninakipenda zaidi ni chakula aina ya ugali ugali pamoja na mboga ya majani ninapenda mboga na ugali wa majani kwa sababu ni chakula ambacho kina afya na ni chakula ambacho ni rahisi kuitengeneza mara nyingi.

Mimi ninapenda kuandika na pia ninapenda kuongea lakini mara nyingi kuandika ni rahisi na nisaidia wakati ambapo ninazungumza kuhusu vitu fulani ambavo vinaitaji kuandikwa.

Mimi ninaeza kuchanganya kiswahili pamoja na lugha nyingine kwenye ujumbe hasa ninapozungumza na watu. Ninapozungumza na kwa lugha rasmi huwa sichanganyi lugha lakini ninapozunguza na watu kama marafiki na watu wengine wanaeza kuchanganya.

Wachuhuzi ambao wanapita mtaani kwetu na milio huwa ni wengi mno hasa katika sehemu hii wakati ama mahali ambapo niliishi wachuhuzi wengi wanaendelea kupitia wakiuza vitu vyao wanapita mara moja baada ya muda mwingi.

Chakula cha msimu wa mavuno ni chakula ambacho huwa ni nyingi mno watu wanapokuwa wanavuna wanapata vyakula vingi na ni katika wakati huo, ndio watu wengi huwa na vyakula vya kutosha watu husaidiana kwa mavuno.

Hadithi ambayo ilikuwa akisimulia bibi au babu ilikuwa ni nyingi mno kwanza, baadhi ya hadithi ninaeza kusikiliza na ninaeza kukumbuka hasa katika wakati ambapo ninawakumbuka bibi na babu.

Kwa kawaida ninaweza kulala kwa masaa nane ama saba kwa mara nyingi, mimi hupenda kulala mapema kuwa na wakati nzuri na kuhakikisha ya kwamba vitu vinakuwa kwa wakati kwa hiyo, mimi hupenda kufanya hivyo mara nyingi na ni jambo nzuri.

Kiswahili, watu wanaeza kuandika kwa meseji na vifupisho kwa kutumia njia rahisi. Kwanza, inaeza kutumia muda wangu kufanya vitu vya rahisi mno. Na mara nyingine,

Kitu ambacho ninaweza kufanya ninapoanza kazi ninaweza kufanya kwa njia ambayo ni rahisi. Kwanza ninapoanza kazi mimi hujaribu kuomba na kujaribu kufikiria njia.

Jinsi ambavo ninaeza kuenda zahanatini ninaeza kuenda zahanati wakati ambapo niko mgonjwa ama nikiitaji jambo fulani mara nyingi, nikiwa kwenye zahanati, ninajaribu kufanya vitu fulani.

Bei za bidhaa ambazo nimeona zikibadilika ni nyingi mno. Zimeniadhiri kwa njia nyingi kwanza. Vinategemea na aina ya vitu ambavo ninavinunua mara nyingi vitu ambavo ninavinunua vinakuwa na bei ya tofauti.